Ujuzi ninaohitaji kuuimarisha ni kama vile ujuzi wa mawasiliano. Kuelewana na wenzangu ambao ni wakazi au kupatana na wengine ambao ni wa kando yangu. Kwa mawazo ya uwazi au kusikiliza na wengine kunielewa vizuri. Ujuzi ambao naweza kuhitaji mwingine pia ni ujuzi wa kupanga muda. Panga kazi yangu vizuri ili iweze kuepuka msongamano mkuu au kuchelewa kokote. Ujuzi ambao naweza kuhitaji mwingine, uvumilivu, na hata kudhibiti hisia. Kukabiliana na changamoto bila hata kukata tamaa ambayo ninaweza kuiweka na kuweza kupata kukasirika haraka. Hivi, inaweza kunisaidia sana katika siku ya leo ili kuweza kuendelea na maisha yangu vyema. Hii ujuzi mmoja ambayo nafaa pia kueleza kuwa nayo. Ujuzi wa kujifunza, uwezo ambao naweza kujifunza mambo mapya ambayo ni haraka, au hata kubadilika na kuungana na hali zingine ujuzi wa kufanya mambo ambayo ni ya uwazi, mambo ambayo ni ya maamuzi ya kujua ambayo kuchambua jambo kuelewa kitu, au hata kuleta taharakiki na taarifa yako ya mwisho taarifa na pia kufanya mazoea ya maamuzi yenye mantiki hii husaidia sana na kuweza kunifanya niweze kurudi kwenye njia ambayo inafaa kujielewa nafaa kuyaelewa mambo haya ili niweze kujiendeleza na kujijua vyema nikipendelea kuwa binafsi, nafaa kuyaelewa vyema kwakuwa yananisaidia kwa ofisi kutafta kazi au pia hata kuelewana na watu mawasiliano haya kama ujuzi wa kujifunza mambo, yananisaidia sana katika uwanja wa kazi hivi naweza kupata mambo mapya ambayo sijwahi kuyaona au hata kuweza kuyaelewa mimi kama tabibu ambaye naweza kuyaangalia mambo mapya kila siku naweza kupata kujua na kuelewa mambo ambayo sikuwahi kuyajua kwa kutumia ujuzi wangu wa kujifunza ujuzi wa uvumilivu na pia kudhibiti hisia hunisaidia kujua jisi inavyofaa kuelewana na watu mtu anaponikasirisha mtu anapofanya chochote ambacho hakinifurahishi naweza kupata njia ya kuweza kujivumilia na kujiweka vyema kwa kujifunza na pia kujiondolea udhibiti ambao ni wa hisia udhibiti wa hisia ambayo moja wapo ni hasira na kupata njia ya kuweza kupata kufanya mambo bila kufikiria ujuzi mwingine ambao ni wa uvumilivu pia huweza kunisaidia ninapotaka kukifanya kitu na kuona mambo na matokeo yake naweza kufanya hima kuweza kuwa na uvumilivu wangu ili kuweza kupata matokeo mema mwingine pia ujuzi wa kupanga muda, katila hii sekta ni sekta ambayo inaweza kunisaidia sana maishani kwa kuwa muda haungoji, haungoji binadamu yoyote hivi napata kuelewa kuwa muda naweza kuwa mojawapo ya mambo ambayo nafaa kuyafanya kuyaelewa kuyatunza na hata kujua jinsi ya kuweza kupelekana nayo muda naweza kupanga mambo yangu vyema na pia kuondoa msongamano wowote au kujifinyilia kwa kazi ujuzi wa mawasiliano hii ni inaendeleana na kuwa kuweza kuwasiliana na mtu iwepo umekutana na mtu kwa mara ya kwanza au hata pia kupatana na mtu kwa siku zote kwa kuwa unaweza kujua jinsi ya kumuongelesha au pia kuandaa njia ya kuongea na yeye na pia mnaweza ongea na kuendeleza maongezi yenu bila hata ya kuwa na tashwishwi yoyote hivi kwa ujuzi wa mawasiliano waweza kusaidia kwa maelewano ya watu.